Usiku kabla ya mimi kulala kuna vitu kadha wa kadha ambavyo lazima nivifanye. Kwanza nikifika kutoka kazini na hakikisha kwamba nimekuja kuandaa chakula changu cha jioni. Napenda sana kuandaa vizuri chakula cha jioni alafu nikule, baada ya kula na naenda nioge. Alafu baada ya kuoga pale bafuni nikisha maliza na labda nikuje niangalie sinema. Ama nichukue kitabu nisome. Kuna vitu viwili ambavyo lazima nizivifanye. Baada ya mi kuoga labda nikae pale sebuleni ni niangalie sinema kwa muda wa saa moja ama saa mbili hivi ama nichukue kitabu pia nisome kama kurasa kadhaa kabla nilale kwa hiyo hayo ndio baadhi ya mambo mimi hufanya kabla ya kulala.

Naam, swali nzuri sana hilo kuhusiana na matumizi yangu ya kila siku ya simu. Naeza sema kwa siku na labda natumia simu takribani saa kumi na sita hivi. Maana huwa mimi nalala takribani saa nane hivi. Na programu ambao mi mara nyingi hua naitumia pale kwa simu utanikuta mara nyingi niko kwenye mtandao wa wa X huko nasoma habari huko. Wakati mwingine wakaa kama si huko kwenye mtandao wa X kuna nafanya utafiti na tumia Google, kwahiyo natumia program ya Google Chrome na hapo ndiyo huwa najifunza mambo mingi kama kuna kitu ambayo kimekuwa kilinisumbu ama nimekutana nacho nataka kujua zaidi naingia pale kuhusiana na simu yangu ya kwanza siikumbuki vizuri ni kama ilikuwa Motorola. Ama Alcatel si kumbuki vizuri imekua kitambo zaidi ya miaka kumi na tano iliyopita ndipo ilikuwa siku yangu ya kwanza kununua iyo simu na katika maisha yangu simu ni kama ni kila kitu hapa ndo benki, hapa ndo mawasiliano kama ata kupokea barua pepe ni kwa simu, kutuma meseji ni kwa simu, kutuma pesa na kupokea ni kwa simu kwahiyo maisha yangu maisha yangu yote iko hapa kwenye simu na nikitaka pia kujulia hali ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu na wazazi pia natumia simu. Kwahiyo simu ni sehemu kubwa sana ya maisha yangu.